Anamu kwa kweli mimi natoaga sadaka na michango lakini kwa sana na mimi hupenda kutoa mchango kwa sababu michango mingi ambao mimi hutoa kwa mfano ukipata mchango ni mchango ambao unamsaidia mwanafunzi kueanda shuleni kwa hivo familiana huwa haina uwezo waku wa kupata pesa hizo za kuweze kumchukoma wanafunzi shuleni ili haweze kusoma na kufanikiwa katika masomo. Kwa hivyo inanilazimu, mimi mwenyewe, na utu wangu niende, nikawasaidie, labda, nikatoe mchango wangu, labda hata kuwanunulia blangeti ya zakatika, atakazo tumia shuleni, labda hata kumnunulia viatu, atakavo vitumia, kuvaa, kuvaa shuleni. Na jambo linalonifanya nitoe michango kwa sana kuliko sadaka. Ni kwamba, michango kwa kweli, ukitoa msango, unaona enyewe. Baada kutoa pesa zako, hela zako, utaona kwa kweli. Ulipo kuwa unataka kusaidia chenyewe kimefanyika. Si kama sadaka, sadaka unaezaenda kanisani, labda ukatoa sadaka yako. Na kwa kweli, ujui kwa kweli sadaka imenda wapi. Awata kuelezea kwa kweli, sadaka imefanya, jambo lipi, na gani. Kwa hivyo, wanasema ni kama unamtolea mungu na mwenyezi mungu mwenyewe. Ni kama atuoni kabisa ambapo hizo pesa zinatumika. Ni heri kutangia kule ambapo unaonakitatumika. Kwa mfano mchango mjenge shule. Katika eneo, tuseme enio fulani eneo lenu ule nyumbani. Mpate kwamba hakuna shule za kutosha. Itawagarimu ama inaitajika pesa fulani na fulani ilimu ujenzi wa shulezo uweze kufanyika na kwa hivyo untakalofanya ni kwamba yani itakubidi tu kwa sababu unandhamini masomo na unaujua muhimu wa masomo katika jamii itani lazimu kabisa niweza kuchangishia ili shule hiyo ijenge na baada ya shule hiyo kujengwa kwa kweli utakuu umesema umeona mchango hako kwa tika zami umefana kazi gani utasema kwa kweli hela mbazo nilito ama si lazima utoe. Lapia mimi kama we ni fundi naeza na nikasaidia kuwasaidia katika ujindi. Naeza kuwalisha mafundi. Mafundi ambao watakuwa wanajenga. Madarasa hayo. Itakuwa nikiwapelekea chakula. Na kwa kwili utokuwa umesaidia jami. Na kwa hivyo badaye utajua kwa kwili. Ukiangalia ata hilo darasa kwili nasema mimi mwenyewe nilichangia katika ujenzi wa darasa hili. Na darasa hili ndipo wanafunzi katika kijiji kitu wanatumia. Na wanapo kitumia darasa hili. Iki ama madarasa haya. Imechangia pakubwa katika kuleta usomi. Katika jamii. Na kwa hivo tumewafanya wanajamii wenzetu kuwa wasomi. Na pime inapunguza garama ambayo wazazi wa wanafunzi ya wangetoa pesa mbazo wangeitajika kutua labda wangeitajika kutoa pesa mingi hili ujenzi ujenzi fanyike. Na kwa hivo mi naona. Kwa sana si kwa ubaya lakini napendelea sana michango kuliko sadaka. Kwa sababu kwa sababu hizo na pia katika kuongelea michango wakwili silazima mchango uwe mtu waeze kwa kiza mchango hiliweza ku kuonekana umefanyika pia we mwenyewe uneza pita mahali fulani ukasema enyewe hapa nao watu watu wana wataseka ukasema kwa sababu na ni binadamu kama mi itabidi niwachangie kidogo ni wape labda nilkuwe nikiwapa chakula hata kama ni maramoja katika kwa wiki nitakuwa nimmewasaidia kwa njia ama nyingine na kuwapea chakula hiyo huu ni mchango mkubwa katika jamii na nitakuwa nimesaidia familia hiyo. Nimesaidia watoto wawo ambao wajwezi katika ifadhi za watoto nitakuwa nimewasaidia kwa njoia moja ama nyingine na kwa hivyo ndio sababu napendekea sana kwa kutoa michango kuliko sadaka, sadaka mimi kwa mwonekano wangu. Ni kama tunawasaidia walio kanisani. Na walio kanisani kwa uwengi. Utapata mnamusaidia mubire. Muhubiri ana magari mangapi. Anamiliki majumba mangapi. Na kwa hivo mi napendelea michango. Uwasaidi kwa kweli wale amboa unaona. Kwa kweli hawa awajiwezi. Kwa namna moja ama nyingini. Hiyo utakuu msaidia sana kuliko kutoa sadaka kuwapa wachungaji. Na wubire ambao wana magari alaiki ya magari. Na minapendelea michango sana kwa.

Mchezo wa olimpiki naupenda mimi kwa kweli napenda mchezo wa olimpiki ambao nayoipenda ni kukimbia marathoni mbio mbio ndefu kwa kama kilomita arubaini kilomita arubaini na moja naeza tamani sana kukimbia si ati naeza tamani nimekimbia kwa mara moja ama si mara mbili bali nimekimbia mara mingi nilipokuwa katika masomo yangu ya chuo shule ya sekondari nilikuwaga napenda sana. Na ilipokua inafika wakati wa michezo hii. Ungenipata mara kwa mara naenda shuleni. Na kukimbia kilomita arubaini ama arubaini na moja. Na kwa hivo nilikuwa napendelea sana. Na unajua manthari ama mazingira ya shule hiyo. Ilikuwa ni mazingira ambalo ilikuwa imezingirwa na wanariadha wengi sana. Kwa hivo ungepata kwamba wanariadha wanakuja wanatupa motisha wanatuskuma kwa kweli wanatuambia. Na kutuonyesha jinsi mbio hizi za Riadha zimewafanya kuwa chipukizi. Zinawafanya kuweza kufanya kufanikiwa kimaisha. Na kwa hivo hi ingeniskuma sana. Kwa mfano ule aliekuwa mshindi ambaye ameweka rekodi mpaka wa sasa ya Riadha ya mbio refu Eliud Kipchoge Ambaye aliweza kuweka rekodi ya saa moja na dakika karibu hamsini na nane hivi alikuja shuleni si mara moja mbili lakini mara kadhaa. Na kile alipokuja alikuwa anakuja kutupa motisha akatuelezea jinsi ambavyo Riadha inaeza kufanya ubarikiwe kimaisha ama inanza kuchukua katika inti. Kwa hivo alitupa motisha kwa sana. Na mimi naeza kumbuka sana. Nilipokuwa namuangalia. Kwa mara ya kwanza Eludi kipchoge aipokuwa anakimbia. Na kwa kweli nilipenda sana. Na ujue mimi nilikuwa nimeona. Kwa kikimbia venye vile ambapo tulikuwa tunakimbia shuleni. Jinzi tulikuwa tunakimbia kimbia riadha. Ni mbio ambazo zinahitaji tu Ubunifu. Naam zinahitaji nguvu lakini pia zinahitaji ubunifu hauhitaji kutumia nguvu mingi unafunza mwili kukimbia ungemwona Eliud Kipchoge anakimbia yuko katika nafasi za mwisho mwisho anakimbia na anapokaribia jinsi anavyokaribia. Mwisho Mwisho Alikuwa anaongeza mbio. Na kwaivo kwa kweli unaona huu ni mbio ambao unahitazi ujanja wa aina flani. Na kwa hivo ilikuwa inanifanya nitamani kwa sana niweze kucheza pia mimi. Kwaivo ikanifanya nitake sana kukimbia. Kwa kweli nilivyosema mchezanji wa olimpiki ambayo mimi nampenda. Na kwa njia ambao mimi nafaa nimpende. Riadha zake. Ni jamaa ambaye ametengeneza. Mimi yake ya kusema. Hakuna binadamu asiyeweza. Yani kwa kusema binadamu yoyote. Unaweza kufanya chochote kile hata kama manthari ama mazingira yawe mabaya ama magumu aje. Ni kwa lazima uweze kuhakikisha na kuafiki malengo yako. Na kwa hivo. Kwa kila aliposema hivyo nilikuwa napendelea sana. Nilikuwa napendelea sana. Nikampenda na kwani ni njia ya kupa mtu motisha. Kwa njia moja ama nyingine. Na wakati michezo hii inachezwa na hisia kwamba wakati ambapo ni msimu ambao umetulia tu jua. Jua kwa umbali. Na labda tuseme jua lisikue kali na pia kusikue na mvua. Ndio hiyo ndo msimu ambao ni msimu mzuri wa michezo. Mchezo huu wa riadha ya olimbiki. Na unaoana naipendelea sana olimpiki. Kwa sababu kwa kwanza nimfanikisha ambaye ni kioo changu Eliud Kipchoge ameweza kufanya mengi. Na pia amekuwa ni mtu ambaye amekua akinipa motisha. Kwa hivyo saa nimeona kwa kweli mchezo huu wa olimpiki. Kuna ma manufaa yake kwa kweli. Ndiyo kwa maana naipendelea sana mchezo wa olimbiki.

Ujuzi ambao ningetaka kujifunza sana ni ujuzi ule kutumia teknolojia katika kutengeneza. Kwa mfano vibonzo kuunda vitabu kutumia teknolojia kutengeneza. Yani kwa kweli kutumia teknolojia katika kufanya vitu viangu. Na kwa hivo kile kinacho nifanya sana nitache kujua kutumia teknolojia katika kufanya vitu hivi. Ni kwa sababu kwa kweli itakunifanya ikue rahisi. Na kwa kukua raisi kufanya kazi hizi, kutumia teknolojia, itapunguza wakati ambao nitakuwa nikipoteza, katika kufikiria kwa sana, ama hata labda kuekeza, hili nikuje kufanya, kufanya jambo flani. Kwa mfano napo tumia teknolojia kutengeneza vibonzo na lambda kutengeneza picha ambazo zimetengenezo na AI. Kwa kweli itakuwa raisi kwangu na kufanya vitu kama hizo uneza kufanya na ukapaweza kupata mapato kutoka huko kwanje na raisi. Na ujuzi huu ni muimu kwa angu kwa sababu kwa kwani mimi nasomea sana maswala kuhusu teknolojia na teknolojia, kompyuta, vipatakilishi, tarakilishi, hivyo vyote na hiyo ndiyo teknolojia ambao tunaitaji. Katika kwa wengi katika muda huu wa sasa na kwa hivyo mimi nawania sana kujifunza hivyo kwani itanifanyia kazi yangu ikuwe rahisi. Jinsi ambayo nitajifunza. Kwa kweli ni vigumu sana kupata mtu wa kukufunza njia kutumia teknolojia katika njia hiyo. Na kwa hivyo. Itanibidi mimi mwenyewe niweze kujifunza kutumia teknolojia yenyewe. Kwa kweli utatumia teknolojia kujifunza teknolojia ni hivyo. Itabidi nimetafuta mitandao nimeingia katika mitandao ya kijamii nifanye utafiti. Niangalie vitabu vile vinavyopatikana katika mitandao ya kijamii. Kusoma kwa vitabu vingi vinavyohusu teknolojia jinsi ya kuanzisha ama kutengeneza. Ama kutengeneza ama kutumia teknolojia kwa urahisi. Na kwa hivyo, nikifanya hivyo, nikona uhakika kwa kwamba, nitakuwa nimejifunza na haitanihitaji kutafuta mtu kutoka nje ama mtu tofauti aje kunifunza. Na kwa hivyo, nitakuwa nimesonga mbele, kuanzia mwanza ama nyingine. Wakati mzuri wa kuanza, kwa kweli, nimekuwa na mipango hiyo na wakati mzuri wa kuanza, ni sasa, na kama sio sasa, ni sasa hivi kwa sababu hii ni dunia ambayo vitu vinabadilika kwa kila siku na teknolojia inahitajika kwa kufanya vitu vingi na kila kitu unapoamuka tunapatana na teknolojia mgeni ama teknolojia mpya na kwa hivyo ukipatana na teknolojia mpya ni sharti utatii manani ama upende usipende lazima utaenda na vile mambo yanakwenda kwa sababu hauwezi jitenganisha na teknolojia. Unajaribu kufanya vitu vyangu kivyangu na mambo huku nje watu wanatumia teknolojia katika kufanya vitu. Kwa kweli hauwezi shindana na teknolojia na teknolojia ni jambo ambalo linakwenda kwa mbio sana. Teknolojia lina mazao mengi kwa wakati mmoja na mazao ambayo hayana makosa. Yana upungufu wa makosa kulinganishwa na mazao ambayo yamefanywa na binadamu bila ya kutumia teknolojia. Kwa hivyo teknolojia mimi naiwazia kama kitu ambacho ni cha lazima ama ni kwa lazima nitajifunza kutumia teknolojia ili kufanya kazi zangu. Ili kurahisisha, ili kufanya kazi ziwe kwa haraka, ili kufanya mazao yangu yaongezeke. Na ndio kwa maana nasema kwamba teknolojia ni ya muhimu sana.

Ili niweze kujiandaa kwa mkutano, mimi kwanza kabisa na ni kujua mada ambayo tutakuwa tukishugulikia katika mkutano huo ni gani. Na baada ya kujua mada ambayo tutashughulikia katika mkutano huo, jambo la pili ni kuangalia mada hii. Mbona wakaitisha, mbona wakaleta mada hii. Nifanye utafiti wa kutosha kuhusu mada hii. Nijue chanzo ambacho kilifanya mada hii kuletwa katika mkutano. Baada ya kufanya hivo, nitajua hoja ambazo, nitakazopeana katika mkutano huu. Yale ambayo nitakayosema, yale ambayo sifahi kusema na jinsi ya kujibu maswali kama nitauliziwa swali lolote katika mkutano huo. Kwa mfano, umeenda katika mkutano, na haujui mada, inayozungumziwa katika mkutano huo. Ni vigumu sana kuchangia. Ni vigumu sana kujibu hata swali unapouliziwa wewe unaona aje. Ama unapouliziwa, hebu tupee maoni yako kuhusu njia ya kupata suluhisho kwa jambo fulani ama lingine. Na kwa hivo mada kujua mada ni jambu la muhimu. Jambo lingine ni kwamba kujua watakaohudhuria mkutano huu. Lazima ujue ni rika gani ama ni watu aina gani. Kwa sababu ukienda huko utajua jinsi ya kuwaongelesha. Utajua jinsi ya kuchangia ama kuelezeana jambo ili mweze kuelewana kwa uzuri. Ama muweze kujua ni kwanzia gani mtu unafaa kuongea na mwezako ili kutoleta utofauti baina yenu mnapokuwa katika mkutano. Jambo lingine ni kwamba mnapokuwa katika mkutano ni lazima uangalie jinsi au jinsi mavazi, mavazi ni aina gani unavalia. Lazima uonekane kuwa ni mtu ambaye ana lengo fulani ama ni mtu ambaye ana majukumu fulani ya muhimu, ametilia maanani katika kufanya, mambo mambo yake na kwa hivyo inapokuwa hivyo kwa kweli inakuwa rahisi sana. Hata unapokuwa huko unakuwa unajiaminia. Unajua kile ambacho unasema ni kitu cha maana. Na kwa hiyo kuanzia mwanzo ama nyingine unapata kwa kweli umejisaidia katika kuchangia na pia umeleta umejipa picha ambayo ni picha mzuri. Ambayo ni picha inaleta michango ni picha ambayo kuleta suluhisho. Ni picha ambayo italeta majibu fulani katika katika mkutano huu na jambo lingine ni kwamba kujiandaa mapema kabla ya kuingia mkutano huo. Ufike katika eneo la mkutano mapema. Ujue mkutano huo unafanyika wapi. Unafanyika saa ngapi. Na baada ya kujua mkutano unafanyika saa ngapi, unaweza ukajipanga, nitatoka kwa nyumba labda saa fulani. Na itakapotimia saa fulani itakuwa nimefika katika mkutano. Na kwa hivo nitajua, utakuwa umejua ama utakuwa umejua ni wakati gani utatumia kufika katika mkutano. Na ufikapo mapema katika mkutano, hii inakusaidia ama inakuweka kwenye kipaumbele, labda cha kupata kiti cha uongozi katika, katika mkutano huo. So ndio kwa maana nasema ujipange mapema wewe, alafu kabla ya kuenda kwa mkutano, ubebe labda uandike ama uandike hoja ambazo zinahitajika kutolewa katika mkutano huo, labda uangalie changamoto zenye hoja katika mkutano huo. Na jambo lingine ambalo nasema ni ufike mapema katika eneo la mkutano, hii inasaidia mjuane mapema ama ujue watu ambao utakuwa nao katika mkutano. Mweze kuwasiliana, mweze kuona we umefanya utafiti wako kivipi. Umeona aje, umepata suluhisho linaeza kuwa gani. Umeona changamoto katika mada hii ni gani. Na changamoto hizi tunaweza menyana nazo kivipi. Na ufanyapo hivo, unaweza kupata njia moja unaweza kuwa umefanya ama umejiweka katika katika eneo bomba na kumenyana na mada hiyo katika mkutano. Na kwa hivyo mkutano kwa kweli unapata kwamba mkutano unafanyika kwa njia ya rahisi, mkutano unafuata muda jinsi li.

Ushirikiano katika timu unawahimizia kwa sana kwa sababu timu yenyewe inakuwaga ni yawatu wengi na mnapoleta ushirikiano ule. Mnaleta kila mtu wako na analeta akili mingi kwa pamoja na akili hizi mingi kwa pamoja. Zinapokuja, tunaweza kusaidiana, kufikiria pamoja na tunaweza kukua. Tunazaleta hizi akili mingi mingi kwa sababu mafanikio haya. Yanakuwa ni ya umoja na mafanikio haya kuwa ya umoja uneza kuleta, moja na leta hili kutoka hili analeta soluhisho fulani. Kama kuna changamoto. Uyo analeta soluhisho fulani. Na mnasaidiana na katika timu haswa kidole kimoja kwa kweli hakivunji chawa. Na mnapofanya kazi hata iwe nguvu kivipi. Na mko zaidi ya mtu mmoja. Kazi hiyo inazafanyika kwa urahisi. Itafanyika kwa urahisi kwa njia gani. Mnaposhirikiana huyu. Mumegawiana kazi. Huyu atafanya jambo fulani katika kazi hii, huyu atafanya jambo fulani na huyu atafanya jambo fulani na mnapofanya mambo haya yote kwa umoja. Kila mtu anashugulikia lake inakua rahisi na kwa kweli hata liwe gumu aje umelifanya liwe rahisi na pia mmepunguza muda. Muda ule ambao mtu ungefanya jambo moja pekeako. Mmeweza kuligawa mme gawa watu wawili wanafanya kitu kimoja. Iyo inakufanya. Mfanye kitu kwa haraka na kwa hivyo umepunguza muda ambao mtu moja ange tumiaa kufanya jambo hilo pia pia na kwa vile ushirikiano pia katika timu kwa njia nyingine. Unapata kwamba labda mmoja wenu ama kuna kitu ambacho Hukijui. Unaweza kuulizia na unaweza kusaidiwa. Unaweza kuambiwa hiki kinafaa kifanywe hivi ama hivu na kwa kufanya hivi ama vile. Unaweza kuwa umejisaidia jambo lilingine unaweza kuwa umijifunza jambo jambo lilipya. Unapaona mtu kwa kweli. Anatumia njia fulani ili jambu mambo yake yaweza kufanyika kwa urahisi. Inakuwa rahisi sana kwa mambo ha mambo haya kufanyika na kwa hivo kwa njia moja ama nyingine. Mambo haya ni raihsi. Ni ama ya naweza kuwa rahisi kwa sana. Ama mnafanya kazi ya trimu inapunguza kazi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu, ni mchezo kupigena mandondi. Kwa kweli, ni mchezo ambao unani unanifuraisha kwa sana. Kwa sababu kwanza kabisa, mimi ni mtu ambaye nina mwili mkubwa. Kwa kweli, mwili wangu ni mwili mkubwa ni na nisuli, misuli tinginya, mirabasita. Na kwa kweli, kila ni napoangalia mchezo huo, watu wanapo cheza, kwa sana kwa Terevisheni Maruninga kwa kweli, unanifanya, unanivuta macho kwa mbali. Ni mchezo ambao una nifurahisha kwa sana. Na kwa hivyo mimi napoangalia wa kicheza. Utanipata ni kitaka, yaani atakimurusha ndondi. Naona uyo ni mimi nagonga mtu ngumi. Wawili wa nagonga mtu ndondi ya uso isikilia na baada ya hapo, mina jiona ni nanguvu. Sio ni kama kuna, kuna mtu anaeza, anaeza ni shinda katika mchezo uyu. Siati kwa kwamba mina penda vita apana. Kwa sababu ni mchezo, na mchezo ambao mi naoana kwa kweli inaeza uweza. Kwani nimefanya, nimeweza kufanya mazoezi mengi, na inamisuli tinginya, inakilo mingi, kilo mingi ambazo zitaniwezesha kuweza kucheza mpira huu. Kwa uraisi, na kwa hivo, inanikalia tu rahisi, kuweza kucheza mpira huu. Ama kupigana ando mandondi. Na ndo kwa maana, minasema napendelea sana, kupigana mandondi. Ama natamani sana kucheza mchezo huu. Kwa kupigana mandondi.

Jukumu ambalo mimi kwa kweli napenda kazini ni jukumu la kusawasi mamia wengine. Si ati napenda kuwa mkubwa ama kuonekana naeza kuwa mkubwa kuliko wengine. Hapana mii ni kijana wa miaka midogo sana. Na hatma yangu sana kwa sana. Napenda kuonekana kama kiongozi. Yani kuwaelekeza wengine waweze kufanya kile ambacho kinafaa. Na kwa kuwaelekeza kufanya kile ambacho kinafaa kama mimi. Naeza fanya aje mara kwa mara. Nikuwapo kazini nataka niwe kama kioo. Najaribu kukuelekeza. Fanya hivi ama fanya lile. Nikikuambia fanya hivi ina maana gani. Najaribu kukupa mwelekeo ambao utatufanya tuweze ku labda kama kazi ipo ni kazi ambayo ni kazi nyingi. Tutafanya kazi hiyo kwa urahisi. Na kama kazi hiyo ni kazi ambayo ni kazi ngumu. Mimi ni mtu wa kufanya utafiti na kwangu nitatafuta jinsi tutafanya kazi hiyo ambayo ni kazi ngumu ama tufanye nifanye utafiti wa kutosha kazi niifanye hiyo kazi iliyo ngumu. Iwe kazi rahisi. Na kwa kila nikifanya hivi. Nije niwaelekeze wale wengine. Niwaambie yafaa tufanye hivi na hivi. Nitawaulizia kwanza. Munaona aje. Muna maoni gani. Je tukifanya hili kazi itakuwa rahisi. Na mimi ni mtu ambaye kwa sana nitajali maoni ama napenda kujali maoni ya wengine. Na kwa hivo sitapenda kwa njia moja ama nyingine. Iwe mimi ndio kusema na kusema. Hapana. Mimi kama nina jambo na nataka lifanywe jambo fulani kwa njia fulani nitaenda huko niwaulize. Niwaambie nataka tufanye hivi maoni yenu ni yapi mnaonelea vipi kuhusu jambo hili na watakaponipea maoni yao. Nitawapea pia mimi maoni yangu. Na niwape kwa sababu gani nimeonelea maoni yangu. Ama kwa sababu gani, pia wao wanielezee, wanaonelea maoni yao kwa sababu gani. Na tuki kwa kufanya hivyo, kwa kweli utapata umepata hata suluisho. Umepata suluhisho ya jambo ambalo limekuwa likiwasumbua sana. Umepata suluhisho la jambo ambalo limekuwa gumu kwa muda mrefu. Zambo ambalo lemekua likikupa wasiwasi, limeweza kuwa kitu rahisi. Na kwa hikyo nifikia hapo kwa kweli utakuwa ume na kwanza kabisa utakuwa ume umewafanya waweze kukuamini kwa njia fulani. Kuamini kwamba wewe ni mtu ambaye hauwezi angalia vitu vikiharibika na huko. Ni kwa lazima utatafuta suluhisho kwa njia moja ama nyingine. Na ndio kwa maana mimi nasema napendelea kuwa kiongozi kwa sababu nawajali wengine sita watumia kama vile ambavyo viongozi labda viongozi wengine hupenda kutumia majukumu ya uongozi. Mimi nitakuwa ule kipaumbele. Kama wana masuala fulani ambayo yanawasumbua. Niwe mwakilishi wao, niwe mtetezi wao. Kama kuna jambo ambalo linahusu labda mishahara kucheleweshwa. Ama labda ukosefu wa vifaa vya kufanya kazi. Mimi ndo nafaa kuwa nauliziwa ni kwa nini isikuwe ni wao. Niuliziwe ni kwa nini hili halifanyiki. Niwe mimi natafuta jibu. Na kwangu mimi ntahakikisha kwamba kazi, inafanyika kwa urahisi. Hata tunapopatwa na maswala kama hayo nimesema ya maybe kutolipwa pesa kwa haraka ama kwa mapema. Mimi ndio nafaa kuulizia ama mimi ndio nafaa kuuliziwa na mimi ndio nitakuwa mtetezi wao. Na kwa njia moja ama nyingine haku takuwa na unyanyasaji katika kazi. Kwani mimi nimejitolea kufanya kazi na wao na nitakapofanya kazi na wao kwa njia hii ama nyingine kwa kweli hata wenye kazi ama waajiri wetu. Watasema kwamba ama watona kwamba he yenyewe. Tuumepata mwajiri ama kiongozi ambaye atatusaidia kwa njia mzuri ama ni kiongozi ambaye kwa njia moja ama nyingine amefanya kampuni yetu iweze kunawiri. Ama anafanya kazi katika kampuni yetu iwe kazi safi. Ama amewatia moyo wafanyi kazi. Nimewatia moyo waziri wetu. Na kwa kila mtu wakiweza kuwa na akili ambayo ni akili ya kufanya kazi. Tunawaza kuwa, tunaenda mbali. Na ndiyo kwa maana mimi nawania sana kuwa kiongozi katika kazi nazofanya. Kuwa mwongozi, kuwaongoza wengine, ndiyo hivo, astante sana.

Ili kuweka afya mzuri mimi ufanya vitu vingi. Kwanza kabisa mimi ni mtu ambaye nakula vyakula ambavyo vina virutubishi vyote vitatu vya muhimu. Kwanza kabisa mimi upenda kula vyakula ambavyo ni sana mboga na matunda. Kwa sana sana mboga za kienyeji. Kwani nimelelewa katika mazingara ambayo yana mboga za kienyeji kwa wingi. Na kwa hivo utanipata mara kwa mara. Ama lazima kwa kila siku nitakula mboga ama matunda kila siku. Unapokula matunda kila siku tunajua matunda na mboga ina madini. Madini ambayo ni muhimu sana katika afya ya mwanadamu na pia vile vile mi hukula nyama ambazo manyama kwa wingi napunguza nyama nazipunguza kwa nini kwa sababu kwa kweli najua madhara ya nyama mingi kwa afya vyakula ambavyo ni sukari vyakura vyakula vya sukari sukari ambayo imeenda katika viwanda tunajua kuna sukari izi ambazo zimeenda katika viwanda si sukari ambayo ni sukari mzuri sanaa. Na katika nini sukari hizi sukari ambazo sukari ambazo ni sukari zile ambazo ni kutoka moja kwa moja kutoka kwa labda mmea. Ama sukari ambazo zimetoka labda moja kwa moja kutoka kwa nyuki sizipendi kwa vile ama natumia kwa udogo kwanza mimi kwa kweli asubui mimi hunywa maziwa na asali ivo ndo vitu ambavyo viwili mi utumia asubui na maziwa na asali tunajua ni vina virutubishi ambavyo ni moja kwa moja virutubishi ambavyo ni virutubishi vya uzito kia aina yake kwa hivyo kwa kula virutubishi hivyo. Inanisaidia kwa nji moja ama nyingine naweza kujikimu. Ama naweza kutumia vizuri. Utumizi kwa virutubishi ivi kwa mwili vizuri. Bila kupata ata kirutubishi hata kimoja kuweza kupotea kutoka kwa mwili jambo lingile ambalo nafanya ili niwe katika afya nzuri ni mazoezi. Mazoezi nayo ni ngumzo, mzoezi ni umuimu. Kwani tunajua mazoezi yanasaidia kwa sana kutoa yanatusaidia. Kutoa maji mengi kwa mwili, jambo la kwanza yanatoa maji mengi kwa mwili aje. Unapoenda labda ukimbie, uweze kurukaruka. Unaweza kutokwa na jasho na utokapwo na jasho umeweza kutokwa na namba moja mazi yale mengi kwa mwili yameweza kutoka jambo la pili ni kwamba chumvi ama chumvi nyingi ambayo ipo kwa mwili chumvi nyingi kwa mwili imeweza kutoka. Kwa ivo unaona umweza kufanya kupunguza na pia mafuta mengi kwa mwili yanaweza kutoka. Ama yanaweza kutumika katika ku unapofanya manzoezi hayo. Ama kama kurukaruka na kukimbia mafuta mengi kwa mwili yanaweza kutoka au jambo lingine kuhusu kuweka afya yangu mzuri mimi kwa kweli situmii vileo ama kwa ufupi situmii madawa ya kulevya hata kwa kidogo kwa mfano vileo kama vile pombe situmii pombe kabisa kwani pombe tunajua pombe unapotumia pombe ina madhara yake ya kiafya kwanza kabisa pombe inachoma maini. Na kwa kile unachoma maini, utaweza kukuletea madhara ya baadaye. Kama vile kuvimba miguu na labda hata, inaeza kufanya damu yako mwilini ikuwe ni damu ambayo haiko safi na jambo lingine kuhusu vileo kwa mfano sigara na hata bangi uvutaji wa sigara na bangi hivi ni vitu ambavyo vina moshi na tunaelewa kabisa moshi hiyo ni moshi ambayo si moshi mzuri. Moshi hiyo inapoingia katika mwili. Inaweza kwama katika kifua. Naimoshi hii inapokwama katika kifua. Inaweza cause. Inaweza leta kansa ya mafua. Homa ya mafua. Homa ambazo haziishi. Na kwa hivo. Ndo kwa maana mimi sitaki kwa kabisa. Kutumia kutumia bangi bangi na sigara na jambo lingine ni kwamba ku kuweka afya yangu nzuri. Lazima nimtembelee daktari. Kutembelea daktari baada ya kila miezi mitatu. Iwe nipo. Najihisi niko sawa. Ama nahisi kana kwamba siko sawa, ni kwa lazima nitafika kwa daktari. Ili aweze kunipa maelezo. Aniambie, kama niko katika hatari ya kupata mawele. Kama niko katika hatari ya kupata mawele. Nitaweza kujizuia. Kujizuia kwa njia moja ama mwingine. Nitapunguza kufanya vitu zingine. Ama nitafuata tu maelezo ya daktari. Atakayonipa yatakayo niwezesha kufanya. Afya yangu, iwe afya afya nzuri afya ambayo haina shida.

Katika kazi yangu mimi natamani sana kufika, si eti kufika, natamani sana niwe mtu mwenye mazao mazuri katika kazi yangu, niwe mtu mwenye anaweza kuaminiwa, mtu mwenye anaweza kutegemewa, niwe mtu mwenye anaweza kupata imani ya watu wengi. Kwa nini? Imani ni gunzo, imani ni kitu muhimu katika kufanya kazi. Na kila mtu anapokua na imani na wewe kwa kweli hata wateja ambao utakua nao wanakua na imani na wewe na watakua wakikuja kila kwa kila kwa sababu ulifanya, labda ulifanya jambo mzuri kwao, watakuja ili uwafanyie jambo mzuri tena na ufanyapo jambo mzuri mara kwa mara, si unaona inakua ni vyema na pia jambo lingine ni kwamba si umefanya jambo njema kwa mara moja huyo ambaye umemfanyia jambo njema ataenda kumwita mwenzake ambaye labda ni rafiki yake atamleta kwako, atamwambia huyu jamaa alinifanyia hiki na kile na kwa sababu alifanya hiki na kile wewe pia nenda kwake, ukienda kwake utafanyiwa vizuri pia, na kwa hivo ukifanya hivi. Utakua umeenda mbali kikazini, umeweza pata imani ya watu kwanza kabisa imani, kuaminiwa na mtu ni gunzo ama ni moja ya vitu ambavyo vinahitajika kama mfanyi kazi na pia jambo lingine ni kwa kuweza kufanya kazi ambayo ni bora, kazi ambayo mtu hautaweza kurudia kwa mara ya pili. Ukifanya kazi mara ya kwanza ni hivo, hakuna kurudia kwa mara ya kazi ya pili. Hii ni kwamba kufanya kazi ambayo una uhakika nayo hakuna kubahatisha, umeweza kufanya utafiti wa kutosha labda jambo ni geni lakini umeweza kufanya utafiti wakutosha. Nimeweza kufanya utafiti wa kutosha, yeyote akikuja na jambo hata liwe gumu namna gani. Hata kazi yake iwe ngumu kivipi mimi naweza kukuelekeza ama nikwambie fanya hivi na vile ama nitafanya hivi na vile na kwa hivyo itakua umefanya kazi kwa urahisi na kama hujui kazi yoyote kile ambacho mimi nataka kwa sana nitakwambia, wewe tulia kwanza nifanye utafiti wa kutosha halafu ulete, kisha nikufanyie hiyo kazi nitakapofanya hivi nitakua nimefanya enyewe kazi yangu iwe ni kazi ya kuaminika, kazi ambayo ni kazi mzuri kazi ambayo ita tapendwa na watu wangu na kazi ambayo itafanya niweze kulipwa ama nipate mishahara kwa wingi na ndo kwa maana naipendelea sana kufanya kazi kihivo naam, halafu jambo lingine ni kwamba ili niweze kufika kileleni katika kazi ni kwa lazima niwe na vifaa. Nataka sana kuwa na vifaa vya aina yoyote vinavyohusu kazi yangu kazi yangu, kwani mi nafanya kazi zinahusu teknolojia, mi nahusu kazi zinafanya na makompyuta kwani lazima niwe na kila aina ya kompyuta ama kila aina ya kifaa kinachotumika kutengeneza kompyuta, lazima niwe navyo, na kwa kuwa na hivi vifaa vyote ambavyo vinahitajika katika kufanya kazi hiyo, kazi hakuna kazi ambayo itakuja iwe ni kazi ngumu, kwani kazi zote ambazo zitakuja una uhakika unaweza kumenyana na kazi na kwa kufanya hivi kweli utakua umepata. Umepata umeweza kupata unavuta watu wengi waje uwafanyie kazi. Na kwa kufanya hivi au sitaweza kuifanya kazi hiyo peke yangu. Nitalazimika niweze kutafuta watu niweze kuwaajiri na kwa kuajiri watu nimefanya nimeweza kuleta familia ama nimeweza kufanya familia ya mtu fulani ikaweza kupata kipato kwa kila siku. Na kwa hivo unaona kwa kweli si eti kana kwamba we mwenyewe ndo unafaidika, lakini hapana unafaidi pia jamii, jamii yako pia huko nyumbani wanaweza kufaidika wanapata. Umefanya watoto wa fulani na fulani wanaweza wakapata chakula. Umefanya jamaa fulani mahali fulani anaweza pata pesa akanunua nguo, na kwa hivo mimi natamani sana kuwa mtu ambaye ni wa kutegemewa na niaminiwe. Niweze kuwa nategemewa na kuaminiwa na pia kuhusishwa katika kufanya mambo fulani, mambo ambayo yanahitaji mawaidha, niwe mmoja wa ambao anapeana mawaidha yao. Na kwanzia hiyo nitakua nimefika kileleni katika kazi zangu nazofanya. Naam, ndo hivo, ndo hivo.

Kwa kweli matumizi ya plastiki katika mazingira si matumizi mazuri. Plastiki kwa mara nyingi ni zina zina kila kitu kina mazuri yake na mabaya yake. Na kwa kusema plastiki, plastiki tunasema ni ya mabaya. Na mimi kwa sana napunguza matumizi ya plastiki. Kwanza kabisa nendapO dukani na nunua bidhaa zile ambazo zina karatasi, hizi karatasi ambazo ni karatasi ya sukari. Hizi karatasi ya kawaida hii si karatasi za plastiki. Kwani hizi karatasi za plastiki. Tunavyojijua ni karatasi ambazo kwa kweli haziwezi oza kwa zenye haziwezi rudi katika ziwe zioze ziwe mchanga azina manufaa baada ya kutumika. Na kama inabidi mtu nitumie karatasi ya ama kitu ambacho ni cha plastiki. Itanilazimu niweze kukirudisha ili kiweze katika kiwanda ili kiweze kutumika upya. Ili iweze kirudishwe kiweze kutumika vipya. Na ufanyavyo hivyo utakuwa umepunguza kwani hautakuwa ukinunua mara kwa mara. Ama labda nimenunua kibuyu ama chupa ambayo ndakuwa ya kueka mafuta. Mafuta ya kupika. Kile ambacho mi nitakuwa nikifanya ni kwamba na chukua chupa hivyo naenda nawekewa mafuta. Baada ya mafuta hayo ya meisha. Na chukua chupa hiyo hiyo nikienda kununua mafuta mingine nawarudushia chupa hiyo. Na kwa hivyo iyo itakuwa imerahisisha kwani unapowarudishia wanakupea nyingine hivyo itakuwa rahisi kupunguza. Ama pia wao katika viwanda watapunguza ile namba ya chupa za plastiki wanazotengeneza. Na kwa kufanya hivyo kwa kweli utakuwa umepunguza matumizi ya plastiki ama utengenezaji wa plastiki. Na jambo lingine ambalo jinsi ya kupunguza matumizi ya plastiki ni kwa mfano umeweza kukuwa na mtungi mtungi ambao ni wa plastiki na mtungi huo umeweza kupasuka. Utaweza kufanya aje mtungi huo unaweza utumia katika kwa mfano unaweza weka changarawe ndani uende ukapande maua. Na kwa kupanda maua katika nini hiyo umeweza kusaidia kwa njia moja ama nyingine. Kwanza kabisa umepanda maua. Umesaidia mazingira. Mazingira yameonekana kuwa mazingira yanaopendaza. Alafu tena mazingira umeongeza miti miti tunajua inasaidia nini. Katika usafishaji wa hewa katika mazingira na jambo lingine ni kwamba umeweza kafanya kapunguza plastiki hiyo. Badala ya kuchoma plastiki hiyo ama kutupa tu ovyo ovyo. Bila matumizi yoyote umeweza kuipa matumizi ambapo matumizi hayakwa yatumike na kwa kufanya hivyo unakuwa umeweza kupunguza matumizi ya plastiki ama unaweza kutumia plastiki ambazo zilikuwa zitupwe ama zichomwe na kwa kuchoma plastiki tunavyojua ni ni kuachilia hewa chafu katika katika anga na hiyo inaharibu hali ya anga na kwa kufanya hivyo itakuwa tumesaidia anga zetu jambo lingine kuhusu matumizi ya plastiki ni kwamba kupunguza matumizi ya plastiki ni kuna plastiki ambazo serikali imekataa matumizi yake na kama hizi ni zile karatasi za plastiki na kila ninapomwona anatumia karatasi hizi za plastiki inanilazimu ni ni chukue hatua. Niende katika kituo. Labda si lazima kituo cha polisi. Ama kituo chochote cha mazingira. Niweze nikawaambia huku kwamba kuna mtu mahali fulani na fulani nimeona ameweza anaweza kutumia karatasi hizi za plastiki ambazo ni karatasi ambazo haziruhisiwi na yeyote yule. Ama hakuna yeyote yule katika nchi anaruhusiwa kutumia utumizi wa karatasa hizi za plastiki. Na pia jambo lingine kuhusu karatasi hizi za plastiki ni kuhamasisha watu na kuwaambia umuhimu ama unajua uchafu tunapotupa uchafu wetu. Kuna ule uchafu ambao si wa plastiki na uchafu wa plastiki. Katika nini ambazo bango zimetiliwa ambapo watu wanatupa uchafu kuna bango zimetiliwa zimeandikwa kwamba hapa unatupa uchafu wa plastiki. Kwani inafaa tutupe hizo nini zetu za plastiki hapa ambapo wameandika tutupe nini za plastiki. Kwani plastiki hizo zinaenda zinatumika. Kuunda bidhaa bidhaa tofauti kwani plastiki hizo zinaeza kutumika katika kuunda matofali matofali ambayo ni ya plastiki kwa kweli lakini matofali ambayo inatumika katika ujenzi wa nyumba na katika ujenzi wa nyumba tutakuwa tumepata njia ama tumepunguza plastiki ambazo zinatupwa ovyo ovyo. Na kwa hivyo, tutakuwa tumepunguza matumizi ya plastiki katika mazingira yo.

Mimi mara kwa mara asubuhi naweza kunywa maziwa. Maziwa ndio kile napo kunywa asubuhi kwa kila siku asubuhi na si maziwa tu ni maziwa kwa ugali huwana nakunywa maziwa kwa ugali kila siku asubuhi. Nakunywa hivyo kwa sababu kwangu mimi katika napo kula chakula. Mimi hufuatilia kwa sana zile niniza daktari. Kwamba unapoingia kulala, unafaa kula chakula ambacho, si chakula kizito. Unafaa kula chakula ambacho, chakula chepesi ili uweze kulala na uamkapo asubuhi ndiyo unafaa kula chakula kizito. Mimi hula ugali kwa maziwa na labda mboga labda niza kienyeji kama sina mboga za kienyezi labda nitakunywa ugali kwa maziwa hAlafu labda niongeze matunda. Labda parachichi embe, chungwa, kitu kama hiyo na si lazima nile ugali pia lakini mimi hula ugali kwa maziwa kwa wengi. Pia kuna mihogo Mi hula mihogo. Viazi vitamu na viazi vikuu asubuhi ambavyo tunavijua ni chakula ambacho ni chakula kizito. Mbona mimi hu kula chakula hicho kizito asubuhi kwa sababu najua ni naanza siku siku nyingine na siku hiyo nyingine. Ni siku ambayo ina shughli mingi na katika siku hiyo hizo shughli ambazo utakua ukifanya ni shughli mingi na shughli nzito kwa lazima nitahitaji nguvu na hizo nguvu lazima nikuwe nimekula chakula ambacho ni kizito na na ndio kwa maana mimi hupendelea sana hivo vya kula vizito asubuhi. Ndio ili kujizuia kula kila wakati kwa sababu ntajipata nikikula kila wakati kila wakati kwa sababu utakuwa una kaa muda mchache usha hisi njaa na lakini nikila chakula kizito hIyo ni ugali kwa maziwa. Mimi naweza kaa hadi jioni kabisa ama kama sita kaa hadi jioni nitakula wakati wachamcha nitakula chakula lakini sitakula chakula ambacho nikizito. Nitakula chakula ambacho nichepesi na kwa hivo unaona kwa kweli imenisaidia kwanza. Nime punguza muda waku labda kuenda labda kutafuta chakula kununua chakula niweze nipike hAlafu nile. Si unaona nime punguza muda alafu pia si muda tu kwani nime punguza pia hela. Zile pesa ambazo ninge tumia kuenda kununua chakula hicho. Labda ningeenda kwa mkahawa. Niende nina ponenda kwa mkahawa naenda kufanya nini. Niende kula chakula hizi. Nitakuwa nime punguza. Hela hizo labda kuzitumia kwa jambo lingine. Nime punguza nizu na pia ili nakula hivi ugali kwa maziwa mara mingi kwa nini unavyojua virutubishi vinavyopatikana katika ugali na maziwa nalabda mboga za kienyeji. Tunavyojua mboga za kienyeji haswa mboga hizi kama vile sukuma, kabiji, managu. Vyakula kama hivi nivyakula ambavyo tunajua kwa kweli hivi vina madini. Madini ambayo yana yanasaidia katika ukuwaji wamwili na kukula vyakula hivi asubuhi mara kwa mara kwa kweli inasaidia katika ujenzi wamwili wangu na kwa kujenga mwili wangu kwanzia ya moja ama nyingine si unaona kwa kweli nitakuwa nitakuwa ni mejisaidia kiafya na pia afya yangu itakuwa ni afya nzuri. Itakuwa ni ngumu sana kupata mawele na ambayo yanatokana na chakula na pia ukiangalia chakula hicho ni chakula ambacho kina madini yote yanayo hitajika. Katika katika mwili na kwa hivo itakuwa nigumu sana kupata magonjwa yale yana yanatokana na tabia mlo tabia yakula jinsi yakula. Sitapatana na magojwa kama vile kwashiako. Magojwa kama haya hayawezi yakanipata kabisa. Magonjwa kama vile ya kisukari ambayo ni kutokana na vyakula tunavyokula kwa sababu mimi kwa kweli situmii sukari kwa sana kwa sababu ya aina ya chakula ambazo nakula. Nakula sukari. Sikatai nala sukari lakini nala hilo sukari ambayo haijachukuliwa katika viwanda. Tunajua sukari ambayo imechukuliwa katika viwanda. Kuna virutubishi wanaenda wanaongeza. Labda ili kufanya iwe sawa na kwa hivo unapata kwa kwamba ni sukari ambayo si mzuri katika kiafya na kwa kufanya hivo unapata mara kwa mara ama mara nyingi mimi sijawai patana na changamoto zozote zile za kiafya ama hata tashwishi za kiafya ama napokuwa kazi na ati nahisi njaa. Si nivigumu sana kujikuta katika nini. Katika pengo hilo katika kujipata katika nafasi hiyo nafasi ya kuhisi kukula kila saa nafasi unataka unatamani sana kukula kila saa na ni pia ni mazoea ya kula hivo chakula ambacho ni kizito unapiga siku mzima bila kukula tena na kwa hivo ndio maana mi napendelea sana hivo.

Kwa kweli mimi hufanya mazoezi kila asubuhi na jioni lakini ukitegemea na shughuli za siku naweza fanya mara moja ama mara mbili lakini mimi hufanya mazoezi asubuhi na jioni kwanza mbona nafanya asubuhi nimezoea nilikuwa nimezoea mazoezi ya asubuhi ni mazoezi ambayo si mazito lazima ni labda nitembee karibu kilomita moja na tembeanga karibu kila mita moja kila siku asubuhi. Ili mbona natembea kilomita moja ili kujitayarisha katika kukuwa kukungangana na siku. Kujiweka tayari kumenyana na siku siku mgumu inayoanza. Ndio kwa maana mimi hutembea kilomita moja kila siku asubuhi. Na baada ya kufanya kilomita moja asubuhi nitatulia hadi jioni. Naende kazi labda nioge nimalize mazoezi nioge. Baada ya kuoga mimi niende kazi kazi na maliza kazi yangu mwendo wa saa kumi. Mwendo wa saa kumi nitaingia ya itakuwa ni nitamaliza saa kumi kutoka saa kumi nitatembea kutoka kazini hadi nyumbani ambapo nitatumia takriban dakika thalathini kwa hivyo saa kumi unusu yanifaa ni nipate karibu saa kumi unusu nikuwe nyumbani na kwanzia saa kumi unusu hadi saa kumi na moja labda nijitayarishe niingie sasa mazoezi, mazoezi ambayo nafanyaga mimi hucheza mpira mpira mguu. Kwa hivyo katika kucheza mpira wa miguu. Kila siku tumeekeana kwanzia saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili unusu. Hiyo ni saa moja unusu lazima. Tufanyange mazoezi kama timu. Na kwa kufanya mazoezi hayo kama timu. Ni kwa lazima. Mazoezi hayo kama timu. Ni kwa lazima tu. Kila moja wetu akuwepo na lazima tufanye lazima. Ni mazoezi ambayo si mazoezi rahisi kwa kweli. Siku piga mpira tu. Lakini lazima tukimbie. Turushe mikono yetu turushe rushe mikono na kurusha rusha miguu ili tujiweke tayari katika kufanya mazoezi. Na mazoezi haya ya nasaidia vipi. Ya natu saidia tunavo tunapocheza mpira. Na ni mazoezi ambayo kwa sana ya nazingatia uchezaji mpira huo mpira wa miguu. Na kwa hivo ni mazoezi ambao ya na umuhimu katika mpira. Alafu baada ya kufanya mazoezi hayo. Itabidi tucheze sasa. Tutatajigawa hili tuwe timu mbili. Kwa wale walioko tutengeneze timu mbili. Tukicheze timu moja dhidi ya timu nyingine. Na baada kwa kucheza hivo. Inatuwezesha pia like si unajua unapoteza mpira. Unakimbia sana na kukimbia kukimbia sana. Kuna tunatoa jasho kwa wingi. Na jasho tunavyojua jasho ni kupunguza. Kwanza tunapunguza maji mwilini. Pili tunapunguza sukari nyingi mwilini. Tatu tunapunguza mafuta mingi ambayo hayahitajiki katika mwili kabisa. Na kwa kufanya hivyo tumeweza kujisadia ki afya. Zile sukari mingi nyingi ambazo tunazikunywa maybe labda unakunywa sukari mingi. Ukienda mazoezi ni jioni. Zote na pata kuziacha uko. Na baada ya mazoezi hayo. Itanibidi tena ni rudi nyumbani niweze niweze kuoga. Na baada ya kuoga sasa itabidi nifanye yale mazoezi ambao ni rahisi. Mazoezi kama pili unajilaza kwenye sakafu unajaribu kulainisha viungo vya mwili yako polepole tu ili urudi vile ambavyo unafaa na kwa hivyo unapofanya hivi. Nimeweza kujisaidia kimwili ki afya. Pia najisaidia katika katika kucheza mpira ambayo ni moja ya vile vitu napenda kabisa. Ile mchezo ambao naipenda mpira. Kwa hivyo ime nisaidia. Nimeweza kucheza mpira vyema. Na pia ki afya. Na kwa hivyo ndio maana mimi hufanya mazoezi. Kila siku asubuhi na jioni. Na ili kufanya mwili wangu uwe sawa ki afya ili nijiimarishe katika kucheza mpira mchezo ambao mimi na mimi na upenda na kuuenzi.

Kumbu kumbu ambazo ninazo mzuri sana za shule ni siku ambayo naibu wa rais aliweza kutembelea alitembelea chuo. Shule yetu shule yangu ya msingi na ilikuwa ni siku kama siku zingini siku ya kawaida tu tumeamuka vizuri na mikakati katika shule ilikuwa inaendelea vizuri na hakuna iliyekuwa anazua kwamba naibu wa rais naeza katembelea shule yetu. Kwa hibu wa tulipokuwa darasani tulkuwa tunasoma. Ilikuwa lisoma la isabati. Na walimu isabati jinsi tunavuwa zwa walimu isabati ni walimu ambao hawapendi mzaha hata kidogo. Yani wapendi wanapofunza hesabu. Wataki kumuona mtu akifanya mchezo darasani. Ama akifanya chochote kile Ambacho Akili isionekane ni kana kwamba haiko darasani. Yani awe nawe bamba tubamba darasani. Kwa kile unachofanya. Na tulipukua tumetulia tudarasani tulesikea sauti ya helikopter. Helikopter ambao ilikuza ikatua katika uwanja wa shule. Tunakatika uwanza wa shule. Kwa kwili kila mwanafunzi na jinsi ambavyo tulikuwa ni wanafunzi. Wanafunzi ambao ni wadu ni wadogo na kwa hivo wanafunzi hawa wachanga. Walikuwa ni wanafunzi wa changa kwa kweli na tulikuwa wanafunzi wa changa. Na kwa hili wada walikimbia kuelekea katika uwanja wa shule. Na hapo katika uwanja wa shule kulikuwa kumitiwa ulinzi. Askari kumbu walikuwa washa wasili. Wawo walikuwa na abari kwamba naibu wa rais atawasili. Kwa hivo askari ya waleweza kutuzuhia. Lakini kwa jinzi tulikuwa watoto na tulikuwa wengi. Hata sisi ambao tulikuwa darasani. Ngawaje tulikuwa wakubwa tulikuwa katika darasa la saba. Tulikuwa wakubwa kulikuwa wengine ili tulazimu tuweza tukatoka darasani na kukimbia pia sisi tuone ndege hiyo sisi hatukuwa tunajua ndege hiyo ilikuwa inambeba nani lakini tulikuwa tunajua tu imebeba kiongozi mashuhuri so ilitubidi sisi wote tuweze kutoka huko baada ya kutoka huko tulikimbia moja kwa moja hadi katiuka uwanja huo walijaribu kutuzuia lakini kutokana na wingi wetu ama jinsi tulivyo kuwa na hiyo hamu ya kujua na alikuwa katika hiyo ndege na pia hamu yetu mgini likuwa kwangalia helikopter kwani nivigumu sana kwa watoto kama sisi wa miaka yetu kuona helikopter kwani ndege hiyo ilipotua rubani ya katoka mze dogo tukaona ni naibu wa rais kwa kuili ya tukuwa minima tukwani tulishangaa naibu wa rais amekuza kufanya nini lakini kumbe alikuwa ashapanga mikakati alikuwa ashapanga watu waki kwamba anakuja kufanya ziara ya mashutukizo katika shule yetu ziara ambao ilikuwa kushutukiza. Na kweli walkati huo mimi ndo nilikuwa kiranja mkuu wa shule hiyo. Na kwa hiv ilibidi mimi upamoza na walimu wangu mkuu na walimu wenzangu tuende tu, tu muai, tu mna kumkarubisha naibu wa rais katika shule hiyo. Kwa kwili ilikuwa ni mara kwanza kukutana na naibu wa rais. Ilikuwa ni tizai kutana na yeye kabla hapo mbeleni. Na kwa hivo ilikuwa njia moja ambao kwa kwili. Naweza kuikumbuka kwa sana. Kwa sababu kukutana na naibu wa raisi jambo raisi kwaweza kongena na naibu wa raisi. Na bada kongena eh aliniulizia. Unaweza taka nifanyie nini katika shuli. Na kwanza mimi nilimwambia kwa sababu hatukuwa na mahali kukulia mankuli yetu tulukuwa tunakulia mankuli yetu darasani. Nika mwambia. Haweza katujengea chumba chakula chakula. Na kwa kufanya hivu. Kwani aliniuliza hivu. Namini kasema tuzengeivo. Walimu mkuu hakuwa na mini kama na mimi na akilizangu naezahitisha kitu. Kitu chamana kama yuzo. Kwani ya likuwa na tarazia kwamba niyahitisha pesa. Ama hata katika matarajio na akilizototo. Nigeitisha labda tunumule peremende ama saunda. Lakini mimi niliitisha kujengewa bweni. Na kwa kuchagua kuchangewa bweni aliseme nyewe. Nimependa kufikiria kwa kwa na kwa hivo. Mimi nita kulipia karo yaku yote ya shule katika shula ya upili na kwani mimi liweza kapata kulipiwa karo yangu ya shule katika shule ya upili na naibu wa rais na hiyo ni mwazo wapo ya kumbukumbu ambayo imebakia katika akili zangu adi wa leo sijai sahau kwa ni imeweza kaibadilisha maisha yangu na maisha yangu kuwa maisha ambayo hajakuwa na milima mingi kwa ni yamekua ni maisha ambayo ni maisha tu ya kulala na kuamuga na kusoma tu bila kuwazazi wangu kuitajika kulipa hata karo hata shilingi kwenda shuleni.

Yenyewe vitisho vya mitandao ni vitisho ambavyo kwa kweli si vitisho ambavyo vya kulata shangwe ni vitisho ambavyo ni vitisho vibaya sana na kila napopapatana na vitisho hivi ama mimi hujiepusha sana ni vigumu sana kupatana na vitisho hivi kwa ni chochote nachosema katika mitandao ama chochote nachochapisha katika mitandao. Ni lazima kiwe ni jambo jambo ambalo nina uhakika haliwezi kumuudhi yeyote yule kwani kila mtu hatarajii uchapishe kitu ambacho kitakuwa kinawakera na kwa kufanya hivo kwa kuchapisha kitu ambacho hakiwaudhi wala kuwakera. Ni vigumu sana kupata ama kujipata katika ugomvi na mtu ambaye anaeza kuletea vitisho ya mitandao. Pia ya watu wanaeza kulete vitisho vya mitandao bila hata ya kuwakosea. Na aina ya watu hawa ukipatana na vitisho kama hivi lako tu ni kujifanya mjinga na kuachilia usifanye lolote. Kwani ukijaribu kujibizana nao itabidi itaendelea kuwa mbaya. Na iki kuwa mbaya inaeza kuchangia ama kufanya kukuchapishia ama kusema vitu ambavyo si sahihi kukuhusu. Na kusema vitu ambavyo si sahihi kukuhusu. Pia ni jambo ambalo si jambo mzuri ambalo linaeza leta tashwishwi kutoka hapa na pale. Na pia kuchangia kuleta mambo kusema vitu ambavyo havitakuwa vinakuingia akilini na kwa hivyo ni vyema unyamaze na kujifanya haujielewi iwapo mtu anajaribu kukuambia jambo mbaya kuliko anaweza kuambia jambo mbaya kuliko lile ambalo unaliterajia. Na kwa hivyo. Mimi napenda sana ama napenda kwa sana kujiepusha na majibizano na watu ambao nakutana katika mitandao ya kijamii jambo lingine ni kwamba unapopatana na watu kama hawa ni vizuri na labda wamejaribu kukuambia kitu ambacho hakikufurahishi ni bora uende kuripoti katika kituo cha mawasiliano kilicho karibu na wewe ama hata kituo cha polisi kuandikisha kesi katika kituo cha polisi kinaeza kusaidia kwani wanaweza jua na kuhifadhi data iwapo chochote kibaya kitakufanyikia ama iwapo wataendelea kuongea ama kuwekelea mambo ambayo haujayatenda ama kuongea vibaya kukuhusu ama kupeana maoni ambayo si yako maoni mabaya kukuhusu. Unaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Na ndiyo kwa maana mimi tukikosana napenda kufuatilia mkondo wa sheria na mimi ni mtu ambaye anaamimi kwamba sheria siku zote na sheria ndo inayotufanya wote tuwe sawa na sheria hukata mbele na nyuma wala haitambui mkubwa ama mdogo. Ama ukifanya kosa kama hamtaweza kujithibiti ama kuelewana na mliye naye sheria inafaa itumike na katika matumizi ya sheria hiyo ni mojawapo ya kumpa mtu mafunzo na unampa. Kama hatapatwa na sheria tenda atapata funzo ama labda atajua. Na hataendelea kuwafanyia wengine matendo kama hayo. Na ndiyo kwa maana, mimi napendelea sana kutojihusisha kwa sana na vitisho hivi vya mitandao ya kijamii. Zamu lingine ni kwamba vitisho hivi vya mitandao ya kijamii ni kwamba kwa sana hutokana na watu kuzoeana. Na kwa hivyo, unapozoeana na watu kwa sana mitandao ya kijamii labda anakuambia kitu fulani na we na unamjibiza. Muna leta mazoea fulani ambayo mazoea hayo. Yanakuwa mzaha kwa kweli mazoea ya huleta mzaha na kwa hivo mazoea haya yanapokuwa mzaha yeye atadhani kwamba mna mzaha lakini hajui kwamba amepitiliza na kwa kweli anakuharibia sifia ama anasema ambayo si sawa kukuhusu. Na kwa kufanya hivo. Si vyema kabisa na mimi ndo kwa maana napendelea sana kuheshimiana na watu kutofanya mzaha na kutozoeana na watu watu sana. Kwani itapunguza vitisho ambavyo vinatokata kutokana na mitandao ya kijami. Pia itapunguza ugomvi kati ya wewe na wengine ama kuonyesha picha ambayo ni picha mbaya. Kwa marafiki, kwa marafiki zako kwa ambao wanakuangalia nyuma kwani mi ni mtu mzima na kwa hivyo nina watu ambao wananiangalia nyuma. Mimi ni kioo chao kwani wananitazama mimi na kukifanya kila ambacho nakifanya. Na kwa kujiepusha na hivi pia nimewasaidia wao kujiepusha na na vitisho hivi vya mitandao ya kijami. Naam hivo mi ndo hujilinda kutokana na vita vya mtan.

Naam, mimi nawafahamu majirani wangu wote. Sababu ambayo inanifanya mimi kuwajua na majirani wangu wote. Kwa sababu mimi ni mtu anayependa kwa sana kuzungumza na, na watu. Na napokuona kila wakati ama napozoea kuona sura fulani. Lazima kwanza nitakujaribu kukutana na wewe nikuulize unaitwa nani, unapatikananga wapi, labda unafanya nini ama nyumbani ni wapi. Na kwa kila napofanya hivyo, unapata ni kwamba nina mazoea ya kukutana na majirani wangu, na kwa kufanya hivyo, majirani hawa wangu, tunajenga uhusiano ambao ni uhusiano mwema, kati yako na majirani hawa. Na kwa kufanya hivyo, uhusiano huo uwe mwema kati yako na majirani wangu, unaendelea, unanawiri na unakuwa uhusiano ambao ni wa maana. Na kwa kufanya hivyo labda nina jambo ambalo linanisumbua, labda nafaa usaidizi fulani. Mtu ambaye nitamuita wa kwanza kunisaidia kama hakuna mtu ambaye tunakaa na yeye hapo kwa nyumba kwa wakati huu. Itakuwa ni jirani. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye anaamini uhusiano mwema na jirani yako, na pia yeye kama labda atakuwa na shida fulani, aitishe usaidizi wangu. Mimi ndo nafaa kuwa wa kwanza kumsaidia kwani ni kama ndugu yangu. Jirani ni kama ndugu yako, ni kama mtu ambao mnaishi naye. Yaani si jirani tu, haufai kuwa na jirani tu, lakini unahisi ni kama ni familia moja. Ni mtu ambaye anakaa na familia yako. Na kwa hivyo mimi napendelea sana kuwajua, ama ni, najua umuhimu na ku, wa kujuana na kufahamiana na majirani wangu. Langu lingine kuhusu kujuana na majirani ni kwamba jirani si ati ni jirani tu kwani jirani pia inaweza kukua, iwapo unafaa kufanya jambo fulani na labda hauna uwezo kabisa. Tuseme mfano we ni mgonjwa na hakuna mtu kwa nyumba, mtu ambaye unaweza ita ni jirani. Jirani ndo wa kwanza ukiweza kumuita ama asipo kuona kwa siku mbili ama siku tatu hivi anaweza kukutafuta ili aje akujulie hali. Si kujuana tu, kwa hivyo unaona si kwa kujuana tu na majirani, lakini pia kujuana na majirani na kutembeleana na majirani ni muhimu sana, ndio maana nasema. Iwapo utakaa bila kutoka jirani labda atakupigia simu, akuulizie unaendelea aje. Na akijua uko sawa atakuambia pia yeye yuko sawa kama pia yeye, pia wewe uko sawa. Na kama jirani anahisi kana kwamba hauko sawa kama jirani anahisi kana kwamba hauko sawa atakuja akushugulikie aangalie mbona hauko sawa wafanye majukumu moja mbili na kwa kufana hivo kwa kweli utakuwa umefanya jambo la muhimu ndo kwa maana mimi nasema jirani ni mtu wa maana na kujuana na jirani ama kufahamiana na jirani nikitu cha maana kwani wanaweza kusaidia pale ambapo una ona hakuna usaidizi na hakuna mtu anayeza kusaidia mtu wa kwanza kukujulia hali itakuwa ni jirani yako na pia iwapo mahali ambapo muna kaa nyumbani jambo lolote liweza kufanyika labda umetoka umeenda na na ukamualifu jirani kwamba ntaaenda kwa labda wiki mbili ama wiki tatu. Kwani utokapo hapo unamwachia ulinzi yeye ndiwe atakuwa akiangalia kama boma yenu iko sawa. Kama nyumba yenu iko sawa. Yeye atakua akipita asubuhi labda na jioni kila siku kuangalia. Angalia kama vitu ziko sawa na kukuchungia. Na iwapo kutatendeka jambo lolote ama iwapo kutakuwa na jambo ambalo halipo saha. Kwani yeye atachukua jukumu na akupigi simu. Akuarifu kwamba naona hapa kuna jambo ambaloh aliendi vile linafaa. Na kwa kufanya hivo na kukuambia hivo atakuwa amefanya jambo la maana. Atakuwa amefanya jambo la maana kwani atakuwa amekupasha habari kwamba kuna kitu ambacho hakipo sawa na kukwambia kuna kitu ambacho hakipo sawa. Utakuwa unaweza kuhakikisha ama kufuatilia na kuona ni chanzo ama ni nini kimefanya vitu haviko sawa ni nini labda kimefanyika niwewe uliacha hivo ama si hivo. Na utakuwa unajua kile ambacho kinaendelea nyumbani ata kama haupo nyumbani. Na ndiko maana nasema mimi napendelea sana kujuana ama kufahamiana na jirani yangu. Naam ndo maana mimi napenda sana kufahamiana na jirani ama kujuana na jirani yangu sana. Na napenda tukiwa tunaju ana kwa sababu jirani jirani ni nkaa ndugu wa toka ni toke.